Mimi kawaida husherekea siku kuu kwa kupiga sherehe na hata kuenda nje na nakuwa na burudani. Mimi huwaalika marafiki zangu ninaposherekea siku kuu. Sisi huwa na furaha sana tena hujivu tena hufanya vitu ambavyo vinaleta furaha.

Mimi kawaida huenda mali pa ibada maramoja kwa wiki. Hiyo ni kila Jumapili. Kila Jumapili basi mimi huenda pale mahali pa ibada kanisani na kusali ama ata kuwabudu. Na mimi napenda sana kuenda pale kila Jumapili bila kupoteza wakati ama bila kukosa kuenda pale.

Mimi huchaji kifaa changu mara mbili kwa siku. Mimi huchaji kifaa changu usiku ninapoenda kulala na saa sita mchana. Hayo ndio masiku mawili ambayo mimi huchaji kifaa changu. Na ninapoichaji basi naeza kuwa na moto wa moto wa kunitosha kufanya jambo lolote ambalo nataka kufanya.

Mimi hushughulikia wateja kwa kuhakikisha kwamba ninawapa huduma, nzuri, tena ya kupendeza, tena yenye viwango ya juu kabisa. Ninawapopatia huduma yenye kiwango cha juu na ya kupendeza, basi wateja hawa, wataweza kurudi kwangu kila wakati. Na tena mimi nitaeza kuwa na mazao ya hali ya juu kazini mwangu, tena nitaeza kuwa na mapato ya juu.

Ndivyo, nime wahi shiriki mashindano nimeshiriki mashindano ya mtihani na hayo mashindano basi mimi niliyapita kabisa kwa sababu niliweza kua nileweza kuwa mwanafunzi bora katika mashindano hayo ya mtihani wa kidato cha nne. Mtihani ambayo nilifanya huo ushindano ni ni katika somo la historia na niliweza kupita kwa juu kabisa na kuwa mshindi.

Mimi na marafiki zangu tunapenda kuenda nje kufanya sherehe na pia kuburudika. Sisi huenda sherehe na burudani kila wikendi. Na tunapoenda basi sisi huwa na furaha sana. Mimi na marafiki zangu sisi ni wenyeji wa sherehe na burudani. Kwa hivyo, sisi tunayapenda kabisa kabisa.

Pale kazini nimepata mafanikio mengi sana ikiwemo kuwa na ujuzi zaidi katika kazi ninalofanya na hata pia kutuzwa baada ya kuwa na uzalifu wa hali ya juu na hata kazi kando ya hayo nimefanikiwa kazini kwa kuweza kupata kupandishwa cheo. Nilipandishwa cheo pale kazini.